Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Sasa mimi ninapendanga kukaa na marafiki wangu na kutembea na hawa. Na huku mtaa kwetu tunaenda kwao tunatembelea kwa marafiki zangu, tunakula pamoja, tunacheza pamoja, pia tunaenda shule pamoja. Na tunasoma pamoja, tunafanya vitu mingi sana pamoja, hata kukula pamoja. Na kufanya mchezo aina mingi pamoja. Baada ya shule, sisi hutoka na kuelekea majumbani. Huku mtaa petu marafiki wangu pia ni watu ambayo wako mashule wameenda kusoma. Na wakati wa likizo, tunapatana wote. Pia tunaenda kuchunga mifugo. Tunapeleka mifugo kwenye malishoni. Sababu sisi ni wafugaji wa ngamia ngombe mbuzi kondoo na pia punda kwa hivyo tunaenda kuchunga kwa ma milima na kutafutia pia maji after wameshiba kukula kwa ma milima. Kwa hivyo mimi na marafiki zangu ni watu tunapendana sana, tunafuatana pamoja na kucheza ma michezo mingi pamoja na wakati tunalete mifugo zetu zinakamuliwa alafu maziwa tunakunywa na pia zingine zinauzwa kwenye soko ambayo tunapata mapato na tunaweza kununua nayo chakula. Sababu mahali ambapo tunaishi hakuna mvua sana huwa ni pahali pakavu pia tunategemea mifugo sana kwa minajali ya kuweza kwa sababu mizigo zinatupea nyama na pia tunapeleka sokoni kwa sababu moja tunapopata hiyo pesa, tunalipa nayo shule karo shule. Na pia kununulia familia zetu chakula. Kwa hivyo haya ndio mimi napenda kufanya na marafiki zangu. Na pia marafiki wangu ni pia vijana ambao hawa hupenda sana tunapatana kuona michezo. Michezo ya mpira ambayo inachezwa kwa tunapatana tu mahali ambayo kuna runinga. Tunatazama pamoja. Michezo ya mpira ambayo unachezwa kwa hivyo sisi tunafurahia sana kuwa pamoja na hawa. Na kuangalia mpira ambiki chezwa na pia sapabu kati yetu kila mmoja ako na timu ambayo hushabikia. Kwa hivyo huwa ni raha sana za wakati tuko pamoja na timu ya timu ingine inapigwa. Mabao, sasa mimi hufurai sana kuona timu yangu ikipigwa siku ingine timu yangu pia ikishinda. Kwa hivyo naona ni tunafurahia sana nikiwa na wa marafiki zangu. Pia mimi na rafiki zangu tunapenda kuenda kuimba pamoja huku kuna nyimbo za utamaduni ambazo tunangia tunangia tunangia pamoja na tuwa inaimbo usiku sana sana wakati kuna pia machele tunangia tunangia kuimba pamoja na huwa nafurahi sana tukiwa na warani ambayo kuna tunaimba tunangia pamoja na kucherekea. Kwa hivyo mimi na rafiki zangu pia ni watu ambao tunapenda kuimba sana nyimbo za tamaduni alafu baada ya hapo tunaingia manyata ambayo tunaketi pamoja, tunalala pamoja. Na pia tunatoka tunaenda kukula kwa mistuni. Tunabeba tu vyombo vyetu kama sufuria na vikombe. Tunaingia kwenye msitu tunajipikia chakula. Kwa hivyo kwa sababu ya mila, hauwezi ruhusiwa wasichana wakuje ambayo ama wamama mwenye amezaa mahali ambayo sisi tunapikia. Kwa hivyo ni mahali ambayo imetengwa kwenye miti fulani ama chini ama wefulani ambayo hapo tunayenda kupika na kukula pamoja. Kwa hivyo marafiki wangu, mimi na hawa, huwa tunapikia.

Unashughulikia muda vipi kazini. Kwa hivyo, mimi kazini nashughulikia sana. Sababu huwa naamka asubuhi saa kumi na mbili. Naanza kujipanga. Naoga naunywa chai yangu asubuhi. Halafu naanza kutembea. Natembea kwa mwendo wa dakika kama salasini hadi nifike mbavu mahali ambayo napandia gari. Kwa hivyo ni mahali ambayo pia tunakutana, tukiwa wafanyikazi wengi. Tunapanda kwenye basi. Mimi ndiye dereva, kwa hivyo naingia hiyo basi naanza kuendesha, tunatembea, tunaanza safari yetu ya kilomita nane. Hapo ndio mahali ambayo sisi hufanyia kazi, ni mahali umbali wa kilomita nane. Kufika huku, ok tunasimamisha gari, tunaanza kutoka by hapo imefika kitu kama saa mbili hivi kwa hivyo kuna kipenga hama kengele ambayo inapigwa wote tunakusanyika sehemu moja alafu tunaanza na maombi na watu wote sa tunangia kazini kitu kama saa mbili na dakika kumi na tano kazi tunachukua vitu vya kazi mimi naingia ofisi. Naanza kushughulika, kupangia wengine kazi, napangia kazi, wengine wanaanza kupanda kwenye mapikipiki, wengine wanapanda kwenye gari, na kuelekea sehemu za kazi. Kwa hivyo pia minachukua gari ingine naanza kuendesha naenda kijiji hadi kijiji ingine napeleka chakula napelekea wenye ambao naenda kutembelea wale ambao hawajiwezi alafu wanaombea wanapewa chakula. Kwa hivyo ni kitu ambayo ni inachukua muda wa masaa mawili kabla tena ya kurudi kitu saa nne nakuja kuchukua chai ya saa nne. Kutoka hapo pia mkondo wa pili unaanza ambayo pia tunapanda gari na shughulika tena napandia naenda sehemu ingine. Kuna siku pia natoka naenda umbali wa kilomita kama ishirini. Mahali ambayo kuna vijiji, tunafikia hawa, tunaletewa maji, tuneletewa neno la mungu. Alafu pia tuneletewa chakula ambao wazee ambao wako hapo na matoto mayatima. Na kutoka hapo tunaanza tena safari. Tunarudi, tunakuja kukula chakula cha mchana After kukula tena, tunaketi kwa saa moja kwa pumzika. Kabla tena ya kuanza kazi saa nane. Hapo tena ikifika saa nane, tunaanza tena kazi. Tunaanza tena, tunaenda tena sehemu fulani pia naendesha gari, ama pikipiki ama ile gari kubwa, ya mguu sita, ama kumi. Kwa hivyo, unaenda tena, unapeleka maji kwa kambi fulani yetu ya kazi tu, unashughulika pia hapo, moja mbili. Unaingia kwenye rununu yako, simu ya mkononi. Unaanza, unaangalia mahali ambayo unafanyia kazi kuna ratiba ya kazi ambayo imeshatumwa kwaivo ukiangalia unaona mahali uko. Sasa hapo tena, unafuatilia, unatoka, unaenda mahali ambayo umeandikiwa kazi. Kwa hivyo hiyo saa yote pia inaenda saa nane, saa tisa, saa kumi unaendelea na kazi. Na kitu kama saa kumi na moja tena tunakusanyika. Kengele inapigwa imefika saa kumi na moja. Kwa hivyo tunaanza kurudi tena majumbani. Tunarudi tena mahali ambayo tumetoka. Kwa hivyo tunarudi tena kilomita nane. Tunapeleka pia watu nyumbani mahali ambayo makwao. Alafu mimi narudi kusimamisha gari kwenye kambi ya kwanza ambayo tulikuwa tumeanza safari. Na hapo sasa, ndiyo nasimamisha gari. Natembea tena mguu, dakika salasini, hadi nifike nyumbani.

Unamkumbuka mwalimu gani kutoka shule? Mimi namkumbuka mwalimu wetu wa kemia. Ama somo la chemistry. Huyo ni mwalimu ambayo nilikuwa nampenda sana. Ni mwalimu ambaye pia alifanya niese kuipenda hiyo somo. Ilikuwa ni shule ya upili ambapo nilipata mwalimu huyo. Ni mwalimu wa kike na mwaka yake si ameseeka sana akona mwaka kama salasini. Na wakati huo pia mimi nilikuwa na mwaka kumi na tisa. Kwa hivyo alikuwa mwalimu msuri sana. Alikuwa ananionyesha somo hilo kwenye shule ya upili. Nilikuwa kidato cha pili pia kwa hivo nilipendelea hiyo somo na maajabu ni kuwa wakati nilimalizia ama wakati mwalimu alienda alipelekwa shule ingine. Ya upili mimi ni kama sikuipendelea tena huo somo kwa hivo nilianza kurudi nyuma kwa hiyo somo na ni huyo mwalimu pia ni wa nilipenda yeye sana. Kwa hivyo hata ilikuwa, asipokuwa alienda kusomesha shule ya upili pia ya wasichana. Haingekuwa, haungeurusiwa mimi pia nifuate niende kusoma huku. Kwa hivyo, kupelekwa kake kwa transfer iliniathiri mimi sana. Kama mwanafunzi wa kidato cha pili. Kwa hivyo, ni mwalimu pia ananipenda sana na alikuwa rafiki wangu sababu hata kama sikuwa naelewa chochote alikua ananionyesha na mimi kwa umakini sana naufuatilia vile anafunza naesa kujua hiyo somo akienda kusahihisha mimi naona kama nilikuwa naelekea kupata kila kitu sababu pia nilikuwa na roho ya kutaka kujua sana na kwa hivyo ni mwalimu pia. Kama ni wakati wa staftai ama wakati wa kukula. Alikuwa ananiita alafu, ananipeatilia chakula ama ananigawilia chakula. Na nilikuwa napenda sana sababu sikuwa nateseka. Pia alikuwa ananisaidia kwa kunipea hela kidogo ili nieze kutumia kwa mahitaji sangu. Na haya yalitokana tu kwa huo urafiki ambayo tulikuwa na yeye wa ukaribu sana. Kwa hivyo ni mwalimu ambaye sikuwa napenda kabisa apelekwe aende shule ingine. Na wakati tu alienda mimi nilirudi nyuma kwa hiyo somo. Na sikuwa tena napenda mwalimu mwingine wowote. Isipokua ni yeye. Na kutoka wakati huo ilikuwa ni mwaka wa elfu mbili na saba ilikuwa kitambo kidogo na wakati tu alienda hivi hatukuweza tena kuonana na yeye na ilikuwa ni uchu wangu kuonana na yeye na alienda hivo tu na hatukuonana na yeye tena kwa hivyo niliona kabisa huathiri sana wanafunzi haswa iliniathiri mimi katika masomo yangu ya shule cha upili. Kwa hivyo, ningehimisa, wahizani, wawe wanaulisa mwalimu mkuu ama bodi ya shule kuhusu kama kuna mwalimu wanaesa pia pelekwa shule ngine kama wanavunzi watakubali sababu huwa inaathiri wanavunzi wengine wengi sana. Kwa kienyeji bila kufuatilia masharti na madhara kuangalia madhara ambayo itadhuru kwa wanafunzi wengine. Kwa hivyo ni hayo. Mimi niliathirika na sikuwa napenda huyo mwalimu wangu. Wa kike aende shule ingine. Sababu nilikuwa nimesoea. Wakati huo nilikuwa kidato cha pili nilisoea sana na somo lake nilikuwa napendelea sana. Somo laki kemia na.

Je, umewahi kuona bahari? Ndiyo. Mimi kuna siku nilitembelea bahari ya Turkana. Ambayo, si mbali uko karibu kilomita mia moja kutoka mahali ambayo mimi huishi. Kwa hivyo safari ilianza mapema na asubuhi na nilikuwa kwenye gari fulani ambayo ulikuwa unaelekea upande wa kaskazini. Kwa hivyo tukaanza safari mwendo wa saa kumi na moja asubuhi kwelekea upande wa huo bahari. Kwa hivyo, kwanza tulianza kupita kwenye mahali pakafu, mahali ambapo hakuna miti hata moja na upepo ulikuwa unavuma kwa kasi sana na vumbi ambao ulikuwa unaandamana na upepo joto. Tukapita mahali ambapo tukaanza kupata miti ambazo zimesimama kando moja. Unaenda kilomita moja unapata miti moja. Na pia tukafika mahali karibu na ufuo wa bahari ambao tulianza kuona mawe mingi sana ambazo ni nyeusi kwa rangi. Na pia zilikua zinakaa ni mawe ambao ni kama zilipangwa na wataalamu ama wale wazee wa kitambo wanasema kuwa bahari ulikuwa unafikia huo mahali. Lakini baada ya muda bahari ikaanza kusonga nyuma sana. Kwa hivyo tukateremkia bahari na tulianza kuona kwa umbali sana. Wakati ulianza kuteremkia kwenye ufuo. Tulianza kuona bahari kwa umbali na tulipokaribia niliogopa sana sababu ulikuwa unakaa kama gari yetu inaeza mezwa na huo bahari ambao ulikuwa umejaa sehemu kubwa sana. Ulikuwa unaona kama umejaa ardhi mzima. Na baada ya muda mchache tulianza pia kutembea. Na sababu ya hizi mawe kukuwa na pembe pembe zilieza kufanya gari yetu kupata banchari. Na hapo tukasimama muguu za gari, gurudumu za gari zilikuwa zimeanza kuwa joto na zilianza kupata panjari. Na baadaye tulikuwa na tukachukua tire ingine, tukaweka na tukaanza tena safari yetu kuelekea kwenye bahari. Na baada ya muda mchache, tulieza kufikia bahari, tukasimamisha gari yetu na tukaenda kwenye kibanda ambayo ziko hapo karibu, tukachukuwa vinyuaji moja mbili na tukakunywa. Baadaye kidogo sasa wenyeji wakatwambia sehemu ambayo tunaeza kwenda kuogelea sababu si kila sehemu ambayo unaeza ogelea. Kuna sehemu ambayo huwezi ogelea sababu ya usalama. Kuna wanyama pia wa bahari ambayo ni wadudu wabaya ambayo wanaeza kudunga miguu. Ama pia kuna mamba. Kwa hivyo wenyeji wanajuwa mahali pazuri ambayo mtu ama watu wanaeza kuogelea. Mahali ambayo kuna usalama. Kwa hivyo, tukafua nguo yetu, nikaruka ndani, sababu pia mimi nakuwa muogeleaji, hodari, nikaingia ndani na group yangu, ama kundi langu, na tukaanza kuogelea, tukaogelea, na pia tukacheka, tukakuwa na furaha. Sababu nacheka vile marafiki wangu wanafanya kwenye maji. Na baada ya dakika baada masaa lisali moja hivi tukatoka. Na tukapumzika pia kwenye jua. Tukachukua pia aina ya buti ambao ulikuwa karibu. Tukaulipa pesa kiasi na wakatuzungusha kidogo wakatupeleka kama kilomita mbili ndani ya bahari hapo ndo nilikuwa nimestuka pia kuingia katikati ya maji na huo meli na baadaye tukarudi na tulikuwa tumelipa hela ili atuzungushe.

Niambie kuhusu mahali unapoishi. Mahali ambayo mimi naishi ni mimi naishi kwenye nyumba za kitamaduni za kisamburu ambayo tumejenga kutumia miti za kienjeji. Yaani tumeenda tumekata miti na kuweka pamoja na kufunga kutumia kamba za miti na hiyo ndio nyumba ambayo mimi huishi na hapo nyumba mingi kama hizo tunaita inatengeneza manyatta. Kwa hivyo kwenye manyatta sisi tunaishi tukiwa wengi. Tunakaa jirani wengi manyatta pia huwa na nyumba kama hamsini ndani. Kwa hivyo mandugu, madada, mashosho, wote wanaishi hapo. Na mazingira yetu ni mahali ambayo mvua, ni nadra sana kupata mvua sababu huku mvua ni mahali pakame na mvua haipatikani sana. Kwa hivyo mamiti ambayo huweza kumea hapa ni aina ya miti ambayo area ya mahali ambayo ni joto. Kwa hivyo ni miti ambayo haiezi kauka kwa urahisi. Miti ambayo mizizi zake zinafika chini sana. Zinafika chini ili kuweza kupata maji kwa chini kwa mahali parefu sana kwenye ardhi. Na mi nakumbuka wakati nilihamia hapa nilizaliwa tu nikajikuta nimehamia hapa. Na nikaanza tu kujengewa nyumba na pia mimi kuchukua mchumba wangu na tunaketi hapo na kuishi hapo na tunazaa hapo. Kwa hivyo sikuhama bali nililelewa kwa mahali ambayo saizi nakaa. Na mi napendelea eneo langu sana sababu ni mahali ambapo ni patulivu. Mahali ambapo gharama ya maisha si juu ya juu. Hapa hata ukiwa na maziwa na nyama, unaweza kukaa sana bila kutafuta vyakula vingine, sababu sisi ni wafugaji wa mbuzi, ng'ombe, ngamia na tunatumia hizo kwa kunini yetu ya maisha ili kujikimu kimaisha. Kwa hivyo, napenda sana sababu, hakuna gharama mingi ambayo unaingia hapa kununua vitu. Kuna siku tu unaenda duka, unanunua unga na sukari, lakini vitu vingine unaeza pata ni wanyama tu wanatusaidia na kama maziwa na nyama. Kwa hivyo pia na huku kwetu pia hakuna gharama ya kulipia stima ama kawi ama kulipia vitu zingine vya bei ya juu ama maji. Sababu ni mahali ambapo maji inatiririka kutoka mlima na tunaichota kwenye visima na ambayo zimechimbwa kutumia mikono. Kwa hivyo si mahali ambayo unaeza tumia hela ili kununua maji ama kufanya kazi zingine. Na ni mahali pia patulivu, pasalama ambayo haina ukora mingi sababu huku mambo ya ukora hakuna na haiezi fanyika area yetu sababu ni mahali ambayo watu wamelelewa kwa njia za kitamaduni na kwa njia mzuri ambayo haina. Mambo ya ukora ndani. Na mimi nahisi salama sana na raha hii mahali ambayo naishi. Na napendelea sana kukaa huku sababu sijui mahali pengine pa kuita nyumbani. Hapa ndio nyumbani na hapa ndio nimezaliwa na ni mahali hapa pakavu ndio nimelelewa. Na hapa ndio nimepata marafiki zangu. Na hapa ndio nimesoma. Na pia ni hapa ndio nimepata kazi. Kwa hivyo mahali hapa ndio mimi huishi na hapa ndio nyumbani. Mahali pengine mimi sipajui na hapa ndio nyumbani. Na napenda sana nyumbani na nimezoea sana. Na pia watoto wangu watalelewa na wanakaa tu kama wazazi wao. Watakaa hapa wasome hapa na pi.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Kwa hivyo, timu ambayo mimi naipenda sana ni timu ya nyumbani. Vijana ambao wanacheza, mchezo hapa nyumbani, mchezo wa kandanda na ni huo timu mimi hufanikia sana. Hapa nyumbani tuko na timu mingi. Timu ambayo zinafika timu kumi na tano kwa hivyo mimi nashabikia sana timu ambayo unatoka kijijini mwetu na mimi napenda sana wakicheza hasa wakati vijana wa shule ama watoto wa shule wamekuja likizo kwa hivyo wanaanza kupanga michezo. Mchezo, aina za mchezo kama vile kuna mpira wa vikapu. Kuna voliboli, kuna mpira wa kandanda. Na mimi ushabikia sana mbira wa fikapu ambao pia tunaucheza na pia tuko na timu tano ambao pia wanacheza na wakicheza huwa mimi ndiye ninayeunga timu moja hapa ambayo inaitwa Lakers na mimi hushabikia sana hiyo timu wangu wakati tunacheza mpira. Kwa hivyo, wakati tunaingia kwa uwanja, mimi napendelea sana sababu vijana wanaanza kukimbia na kufanya zoezi na kuonyesha umaarufu wao wakati wa kucheza. Kwa hivyo, mimi huanza kushabikia hawa na kuwapa motisha sababu najua tukishinda pia tutafurahi na tunapata mapato kidogo. Sababu hapo awali kabla tuanze tulikuwa tunachanga pesa na tukichanga pesa huwa tunagawa baada ya mchezo kuisha. Kama itakuwa ni siku tano, ama wiki ndiyo mchezo unaanza, tunagawa kadri ya timu ya kwanza, timu ya pili, timu ya tatu, na pia wale ambao waliweza kurefu huo gemu. Kwa hivyo, mimi nashabikia hawa sana na huwa hata tunatoka kidogo tunaenda kufanya sherehe ya ushindi, tunatafuta mahali patulivu tunaketi pamoja tunachukuwa redio na muziki halafu tunaanza kucheza ngoma. Na pia tunachukua mbuzi, tunachinja na tunaanza kuchoma hapo. Pia tunachukua chakula, tunapika pamoja na kufurahi. Na hivyo ndiyo mimi husherehekea mafanikio ya timu yangu ambayo hutoka kijijini mwetu kwa hivyo ni hayo na pia kuna mchezo wa kandanda ambao huchezwa na timu zingine. Pia nashabikia timu ambayo imetoka kijijini mwetu ambayo pia kuna siku walishinda na tukasherehekea nao sana. Tukachukua gari, tukachukua pia tarumbeta na tukaupuliza, tukapita kwenye mtaa wetu watoto wa kijiji na wanakandanda na kupiga ngoma na pia kuonyesha kwamba tuliweza kushinda timu ambayo ilikuwa pia kali sana kwa hivyo ya mimi husherehekea sana timu zangu zikishinda huku nyumbani kwa sababu huwa pia inatufanya tukae na tukae bizi sana. Na tusikuwe na mawazo mengine mbaya mbaya kwa hivyo mchezo ya kijijini ni mzuri sana kwetu hasa vijana sababu inatusaidia sana kupata ushirikiano mzuri. Tunapata marafiki na pia inatusaidia kuangalia mbele katika maisha yetu. Kwa hivyo ni hayo na ningependa pia wakubwa wetu watusaidie kuongeza.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri sahidi? Kwa hivyo, mimi ile siku ya siku ambayo mi nafanya kazi vizuri ni siku ya ijumaa sababu siku huo naanza kazi mapema sana, naanza kujipanga. Na najua siku hiyo ni siku ya mwisho ya wiki kwa hivyo kazi itakuwa nitakuja nyumbani na kuweza kukuja kubarizi kwa hivyo nitakuwa siku hiyo nafanya kazi msuri saidi sababu nitakuwa na furaha ni siku ambayo pia nafunga wiki nitakuwa na nafanya kazi yote ya wiki na kupanga kazi ya wiki ambayo pia ambayo ujao kwa hivyo ni siku ambayo mi napenda sana na hata naeza fanya kazi hadi usiku sababu naifurahi nikijua siku ya jumamosi pia ni siku ambayo nitaesa kulala vizuri hata kama asubui sababu hakuna mahali ambayo nitaesa kuenda pia kufanya kazi kwa hivyo nitakuwa nime nishalala msuri na sitakuwa na usumbuvu yoyote ya kazi kunisumbua. Kwa hivyo, ijumaa ni siku ambayo mimi hupenda sana. Na chua ni siku ambayo pia kazi naifanya vizuri saidi na hiyo siku pia nitakuwa na furaha siku mzima. Sababu unajua ni jioni nikienda nyumbani nitalala vyema sana na pia siku hiyo huwa sitembei sana sababu pia kazi mingi kazi haikuwi mingi kwa mahali ambayo naifanyia kazi kazi huwa imepungua. Na siku hiyo pia nasikia mwili msuri sitakuwa nasumbuka sana mawaso sitakuwa pia nasumbuka kwa kuendesha na sitakuwa pia na watu wengi wa kuuliza hujafanya hii ama umefanya hiki ama haifai hiki kwa hivyo ni siku naipendelea na ni siku ambayo kasi inakua murwa ama kukuwa vizuri saidi. Pia siku ingine ambayo naipendelea kasi yake ni siku ya alamisi. Iyo siku pia kasi haikuwi mingi na pia ni siku ambayo mimi naendesha naenda kwa shule fulani na shukua vijana. Kwa hivyo ni siku kazi ni msuri sana na nasikianga aziwesi choka sana sababu kazi huwa imepungua ya wiki. Kwa hivyo siku ya alamisi pia kazi huwa msuri na nasikianga vizuri saidi sababu kazi nafanya kwa uweledi nafanya kwa umakini na pia nafanya nikifurahia sana haswa hizo ziku zingine kama jumatatu, jumanne, kazi huwa mingi sana na huwa hata jioni ikifika utakuwa umechoka sana na hutakuwa unafurahia sana kazi. Kwa hivyo inakuanga ngumu sana kwa mwili kuzoea kazi siku hizo mbili na ikifika siku ya jumatano naanza kupata furaha sababu wiki unaelekea kuisha na kazi unaelekea kuwa bwerere saidi. Na kwa hivyo, kati ya hizi siku mbili, aramisi na ijumaa, nikiuliswa ni gani moja unaeza pendelea saidi, mimi nitasema ni siku ya ijumaa, sababu kasi huwa msuri sana wakati huo na naipendelea sana. Kwa hivyo siku zingine hata ukirudi nyuma jumapili na hiyo siku jumapili pia nakuanga kaniza na kazi bado huwa mingi lakini pia naipendelea siku hiyo siku ya kazi pia naipendelea sababu kuwa ni siku ya kumsifu mu.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Kwa hivyo, chakula ambayo mimi hukula mara mingi mchana ni chakula ya mchele. Kwa hivyo, chakula hiki huwa kitamu sana na ndiyo inapatikana huko kwetu. Kando na mbuzi ama nyama ama maziwa, kuna siku ambayo hatupati maziwa kwa hivyo, tunaenda kwenye duka na kununua mchele. Kwa hivyo hiyo ndo chakula ambayo mi hukula sana mchana. Na ndo chakula ambayo pia kuchanganya na maharagwe pia inakua chakula mzuri sana. Ama pia ukitumia pamoja na ndengu ama pia chakula ingini ambayo pia mi hukula mchana sana. Ni mahindi ambayo umechanganywa na maharagwe. Chakula hiki pia huwa kitamu sana na naipendelea sana mchana. Sababu huu ni chakula ambayo unaeza kukaa kwenye mwili. Ama unajenga mwili na inapea afya mwilini. Na sababu pia mimi ni mtu ambaye hutembea masafa marefu. Chakula hiki hubaki kwenye tumbo kwa masaa marefu sana na hutaweza kuhisi njaa kwa huo muda wote. Kwa hivyo maharagwe na mchele ni chakula mzuri sana ama mahindi pia ikichanganywa na maharagwe ni chakula mzuri sana ambayo mimi naipendelea na huwa nahisi kula mara mingi mchana sana. Na wakati wa jioni pia mimi mara mingi huwa nala chakula ya chapati ama unga wa ngano ambao umekandwa na kutengeneza chapati. Kwa hivyo pia huu ni chakula moja tamu sana haswa ukiongeza nyama ama kuku ama pia nyama ya mbuzi. Kwa hivyo chakula huu pia unabaki kwa mwili na inakupea afya mzuri sana. Na sana sana chakula hiki cha mchana huwa ni huko na virutubishi vya vitamini mingi kwenye mwili na huwa ni chakula mzuri na unapatikana kwenye sokoni ama kwenye duka kadha wa kadha ambao unagharimu shilingi mia moja hamusini kwa kilo. Na maharagwe shilingi themanini kwa kilo. Kwa hivyo kupata ama ukitumia hela ukitumia hela hizo unaeza nunua na unapeleka nyumbani. Na unaanza kuzikula pole pole ama unapika leo. Kiasi ambacho unapimia watu ambao wanaeza tumia ama wanaeza kula na unapika kiasi ambayo itatosha. Sababu pia chakula hiki kama mahindi na maharagwe watoto wadogo hawawezi kula sana na watoto wadogo sana wanapenda kukula chakula cha mchele ambao umechanganywa na viazi na huu ndio chakula ambao wao wapenda sana na watu wa wazima ndio hupenda chakula ya maharagwe. Kwa hivyo, kando na kula nyama ya mbuzi na maziwa siku nyingine, huwa pia hiyo chakula ndiyo chakula bora zaidi na huwa ndiyo inapatikana katika area yetu ama mahali yetu ambao pia ni pakavu na hatuwezi pata mvua sana sana. Na huwa ndiyo unapatikana kwenye soko kwa urahisi sana na pia unapata kwa kutumia pesa ambazo siyo pesa mingi sana bali ni pesa kidogo sana. Kwa hivyo chakula mzuri na ningependa kuhimiza jamii ama mwenye anataka kujaribu ajaribu huo chakula sababu ni chakula mzuri na huwa na rotuba mzuri kwa mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo asante na ningetarajia.

Juisi gani ya matunda unayoipenda. Juisi ya mbayo mimi hupenda sana ni juisi ya matunda nanasi. Nanasi ni juisi mzuri sana na huwa wakati mwingi nikielekea kwenye jiji nikipita kwenye sokoni. Mahali ya ambapo huwana uza nanasi huwa naichukua na kuna ambayo ile ambayo unawezabeba wamekufungia na kuna ile pia unaambia hawa wakuweke hapo kwenye kibandani. Kwa hivyo juisi ambayo mimi hupenda ni hiyo ya nanasi sababu huwa ni juisi mzuri zana kwenye mwili. Na huwa na utamu ambao unakaa mzuri kwenye mwili ambayo pia ukiimeza unaskia umebarizi na unaskia tumbo ukiwa baridi. Kwa hivyo ni juisi moja mzuri sana. Na pia nikipata juisi ya papaya pia naongeza hiyo ya ya nanasi huwa ni juisi mzuri sana kwa mwili na huwa na vitamini ya cha ambayo inasaidia sana kukinga mwili dhidi ya maradhi mbali mbali. Kwa hivyo, mimi huwa nikitembea kwenye jiji, nikipita kwenye soko, nachukua hili juisi, naikunywa ama nachukua ile ya kubeba, na nainywa kwenye njiani. Na huwa pia huwa ni pesa chache sana na haikuwangi pesa mingi. Kwa hivyo ni juisi moja mzuri kwa mwili na ukikunywa ama ukiyanywa haya juisi unaweza kaa kwa muda bila kuitafuta chakula chochote. Sababu huu ju hizi uko na rotuba mbali mbali na uko na madini mbali mbali ambayo mwili unaipenda ama mwili unaitumia kwenye tumbo ili kuweza kuidigest chakula ama vitu chakula kwenye tumbo la mwanadamu. Kwa hivyo, hata saa hizi nikitembea ama nikienda mahali ambapo wanameesha. Huo matunda nanazi, napenda sana kuwaambia wanieke huo juisi sababu ni juisi moja mzuri sana kwenye mwili. Na pia juisi wa papaya ama wa maembe pia huwa ni juisi mzuri sana na kuna siku pia niliunda juisi moja ya aina ya matunda na niliunda juisi ya matunda fulani ya mistuni na niliskia mzuri sana. Na vile nilifanya nilitoa maganda na nikayaeka kwenye mtungi nikaufinya na maji haya juisi yalitoka. Na saa hiyo nikaweka kwenye vikombe na kuyanywa. Lakini yale nilifanya baadae pia nilifunga huo mkebe bila kujua kuwa ikilala siku moja au mbili unachacha. Na wakati ulichacha ilipata kama siku yake ya pili umegeuka na ukakuwa pombe moja kali. Na badae sababu ni mtu ambaye sikuweza kuyanywa pombe niliweza kugundua ya kwamba juwisi ukifungua halafu ufunike inaeza ikawa pombe moja ambayo ukiayanywa unaeza ukayalewa. Kwa hivyo. Juwisi pia mbayo nimi naipenda ni hiyo ya nanasi. Na juwisi ya maembe, juwisi ya papaya. Na pia ya limau, isipokuwa ya limau ni kali. Lakini bado iko na virutubishi kwenye mwili lakini pia wanasemanga ya kuwa ukikunywa limau kwa sana unaeza konda sana kwa hivyo inataka ukunywe tu.

Je unavaa saa? Ndiyo mimi huwa navaa saa. Sababu bila saa ni ngumu sana kujua. Vile muda unayoyoma. Kwa hivyo mimi huvaa saa. Sababu inanisaidia sana katika siku zangu za kazi. Sababu nitajua saa ikifika naamka naelekea kazini. Na nimezoea sana kuvaa saa na kuangalia saa. Hadi siwezikaa bila kuangalia mkono. Kwa hivyo, saa ni muhimu. Sababu inanionyesha ile wakati ikifika ambayo natakiwa kuanza kufanya jambo. Na hapo awali sikuwa napenda saa. Lakini wakati nilikuja kushugulika kwenye kazi. Kufanya kazi nilianza kutafuta saa ili inisaidie kuweza kumudu muda ambao unayoyoma. Sababu saa kumi na mbili asubuhi kuamka, unahitaji uwe na saa, unahitaji uwe unafuatilia saa, ndiyo uweze kufika kazini mapema. Na kazi ambayo yenye mi hufanya ni kazi ya masaa na dakika yote ama sekunde kwenye kazi huu yote yako na maana. Dakika tano ukipoteza kwenye kazi ya ambayo unafanya, utaskia ya kwamba kazi mingi inaenda. Ni hivyo ndiyo sababu watu wa kitambo ama wahenga wa kitambo walisema saa ni pesa. Pia hawakukosea walivyotamka hivyo na niliona kweli nimejua hapo tangu miaka kumi ijayo wakati nilianza kufanya kazi. Nikajua kumbe saa ama kuwa na saa ni muhimu sana sababu utajua kukimu huo muda ambayo uko nayo ya masaa ishirini na ama saa kumi na mbili ya siku. Saa kumi na mbili mimi huamka nachukua kiamsha kinywa changu, natembea kazini, na saa mbili ikifika naanza na maombi, tunaelekea pia kazini, saa nne tunasimamisha kidogo, tunachukua pia chai, na saa saba pia tunachukua chakula cha mchana, na tunapumzika saa limoja, na saa nane kamili pia tunaanza kazi na hadi tunafanya kazi masaa mawili tena hadi saa kumi na moja ni hapo sasa ndio tena mi naangalia saa yangu naona imefika masaa ya kurudi nyumbani. Kwa hivyo, saa huwa kwenye mkono na naangalia ikifika. Tunaanza kurudusha vyombo vya kazi. Tunaanza kuzisafisha. Na kupanguza. Kutumia kitambaa ambayo ni haina umende ambayo hauna maji. Tunahi-clean na kurudusha kwenye ghala ama sehemu ambayo Tunahifadhi. Na ukifika saa kumi na moja na nusu. Ndio saa huu ambayo tunaingia kwenye gari. Kwenye basi na kuanza mwendo kuelekea pande ya kusini na tunatumianga saa tunasafiri kwa masaa nusu ya saa na tunafika kwenye mahali ambayo tunakaa kwanza watu wengine wanaelekea mbali wanaelekea wengine wanaenda kama kilomita nane wengine pia wanaenda kilomita tano na unategemea uifika mahali ambao unashuka unatoka kwenye basi. Kwa hivyo saa ni muhimu sababu unaangalia kila muda ukiyoyoma na utakiwa kuichunga na kuhakisha ya kwamba saa haitakuwa inaenda bure bila kufanya lolote. Kama kuna vile saa ingerudishwa na ama upewe ile muda ambayo uliweza kupoteza hapo awali bila kutumia saa mimi ningetaka kuongezewa muda ambayo ilikuwa nimepoteza hapo awali bila kuvalia saa. Kwa hivyo ni muhimu kwa kila mtu awe na saa.

Je unapenda kuoga kwa maji ya moto? Ndiyo mimi hupenda sana kuoga kutumia maji ya moto. Sababu nikioga na maji wa baridi sitaeza kusikia mzuri sana na mwili wangu haujazoea maji baridi. Kwa hivyo mimi napenda sana kutumia maji moto haswa asubuhi ninapoelekea kazini sababu mahali ambao mi hukaa amq area yetu kijiji yetu. Asubuhi sana tu huwa na ubaridi tunakuanga na ubaridi ambao pia unafanya tuwe na homa asubuhi. Kwa hivyo ukiwa na maji moto unasikia vizuri sana. Ukioga na maji moto unasikia vizuri sana. Na maji moto pia kusaidia ili usiweze kupatwa na hiyo homa. Na ukioga na maji baridi, utaanza kuwa mgonjwa, unasikia kichwa, unaanza kuumwa na sehemu za mwili, na saa hiyo pia mwili hautakuwa mzuri. Kwa hivyo mimi hupendelea sana maji moto. Usipokuwa mahali ambao mi nakaa huwa ni joto, ukielekea kuwa masaa za adhuhuri, za mchana. Lakini asubui wakati mimi hupendelea kuoga huwa ni baridi sana. Na wakati ambao kuna kiangazi mimi hutumia maji moto. Huwa natumia tu maji baridi. Kwa hivyo siwezi tena tumia hiyo maji ya moto wakati ambapo kuna kiangazi. Kwa hivyo maji moto ni asubuhi lakini wakati kuna jua mimi huweza kutumia maji baridi. Na wakati ya mchana ambapo kuna jua ambao kuna kiangazi, maji baridi ni mzuri pia kwa mwili sababu inafanya mwili upoe, unafanya mwili usikie baridi na pia kupunga upepo, unaskia nafuu mwilini sana. Na wakati mzima pia wakati niko kazini ninaeza kaa siku mzima na unaskia baridi lakini mwili unaskia joto na pia utaketi mzuri sana hadi tena wakati unapofika jioni wakati tena unaanza kuhisi baridi. Sababu pia mahali ambao sisi hukaa ama area yetu ni aina ya jangwa. Kwa hivyo tulikuwa tunafunzwa kitambo hapo awali ya kwamba jangwa wakati wa usiku huwa ni baridi lakini wakati wa mchana huwa ni joto. Kwa hivyo mimi hupendelea sana maji moto asubuhi lakini wakati kuna kiangazi ama kuna jua, mimi hupenda kutumia maji baridi. Na pia maji tunakuanga na laga ambao unatiririka siku ambao kuna mvua. Tuna laga kubwa sana ambao unatiririka. Kwa hivyo kuna siku tu ambao mimi huingia kwenye laga na kuanza kuoga na huo maji. Huo maji ni mzuri na ni baridi na pia watu wengi pia hutumia kufua na wanapeleka nguo yao kwenye huo laga na kuanza kutumia kufua nazo na wanaanika hapo na kwa hivyo ni laga mzuri sana pia wanyama wetu ngamia ambao wanatoka kwenye jangwa wanatoka sehemu mbali mahali ndefu sana kama kilomita hata ishirini wanakuja kutafuta huo maji ambao umetiririka. Na wanakuja kunywea huo maji hapo. Na pia wanyama wote, ngamia, ng'ombe na mbuzi huwa wanakunywa huo maji kwa hivyo mimi napenda kuogelea hayo maji na kwa sababu najuanga kuogelea sababu niliwaizuru bahari pia ukioga hapo unasikia mzuri tunafanya michezo kwenye maji na marafiki zangu na pia wanyama wetu wakikunywa na siku inasonga wakati tukona furaha wakati tumefurahi sana pia tunaosha nguo yetu hapo na tunakaa uchi bila kugopa yeyote na siku inaenda na tunafurahia na marafiki zangu tunarudi shuleni. Na tunakula pamoja. Na ya siku inaenda na tunarudi nyumbani. Na maji wa hayo ni mazuri. Na yanafanya mwili upate.

Je, umewahi kulima? Ndiyo, nimewahi kulima. Hapo awali, wakati nilimaliza shule ya upili, nilielekea sehemu fulani ambayo shosho wangu alikuwa anaishi. Na hapo nilikaa, nilieza kukaa na hawa, wakati shule ilifungwa. Na kwa bahati hawa walikuwa na shamba, wanaishi mahali ambapo kuna mvua, ambapo pia watu hulima, mahindi, maharagwe, viyazi, kwa hivyo mimi nilieza kukaa na hawa. Na binamu wangu ambao alikuwa hapo alinipeleka maanyata fulani. Na alikuwa na jembe alichukua mpini. Na jembe kwa hivyo tukaenda na yeye alichukua panga. Na nikamfuata. Sikuwa najua ambao anaenda kufanya. Lakini badaye nikangundua ya kuwa alikuwa anaenda kupalilia. Ama kulimia mtu shamba. Kwa hivyo alilima na akalima kwa masali. Kwa masaa mawili hivi hadi mimi nikaambia hebu leta ni kusaidie kwa hivyo nikachukua huo mpini nikawulima pia isipokuwa sikuwa naeza jua kulima lakini alinionyesha alinionyesha karibu nusu ya saa akanionyesha vile naezafanya na mimi nikashika na nika sababu naeza kuwa akili yangu ni mzuri na inaeza fahamu shika vitu haraka. Nikaeza kuijua na akanipea mpini badaye. Pia nikalima na akanifurahia kabisa vile nikuwa nafanya. Kwa hivyo nikalima, nikalima lakini nika choka kwa haraka. Na yeye akaendelea nayo kazi ya kulima, kupalilia. Maharagwe, anachuna magugu. Na pia wakati mahali nafika mahali ya viyazi anaongeza mchanga, juu. Na kwenye mahindi pia alikuwa ana palilia chini na anatoa magugu. Na nilioana kabisa ni kazi mzuri. Na badaye wakati tulitoka, wakati niliangalia huo shamba ambao tulikuwa niliona umekuwa mahali mzuri sana. Naona mchanga umekaa nyeuzi. Yale magugu ya kijani kibichi yalikuwa yamejaa pale. Yote yalikuwa imengolewa. Na shambani ulikuwa unakaa mzuri sana. Kwa hivi nilifurahia. Na badaye wakati mwisho wa siku tuliweza kupewa hela, yalipwa na tukarudi nyumbani. Sasa kutoka hapo, nikaona pia shosho wangu alikuwa na mahindi, kwa shamba lake, nikaona pia walikuwa na maharagwe. Kwa hivyo nikawachukua uyo jembe, nikashikilia na nikaanza kupalilia. Na nikaanza kuona kufanya vile huyo binamu wangu alikuwa anafanya. Na nikaoana kweli ni kazi mzuri na inasaidia kabisa. Wakati tumekaa karibu wiki moja hapo. Nilianza kuona hiyo mahindi ambayo tulipalilia. Yameanza kupata afya mzuri. Na yanapata hewa mzuri. Na tulianza kuona mavuno yakitokea mzuri. Kwa hivyo nilingundua ya kwamba kupalilia pia inasaidia sana hewa kupita katikati ya mamimea. Na pia inasaidia kwa ukuzi na kupata mimea kuweza kumea mizuri sana. Na badaye niliketi hadi wakati shule ilifunguliwa. Nilinzunguka pia na binamu wangu hapo shamba kwa shamba, shamba kwa shamba, tukifanya, tukipalilia. Na wakati mimi nilirudi shule, nilieza kuja kusoma. Nikarudi tena badaye hapo. Na sasa nimesha zoea hio kazi na wakati nimerudi kwetu mahali ambapo kuna kiangazi ama mahali ambapo kuna shamba nilianza tu kuwa nimezoea hadi wakati nafika tu kuwa mtu fulani ambaye ameeza kukuza mboga moja ama mbili huwa naeza saidia na anaona kweli niko na ujuzi ya kilimo ni kweli naambianga hawa mimi nilijufunza kutoka kwa shosho wangu na kweli kupalilia. Naona ni kazi ambayo si mbaya na ni kazi mzuri sana. Na ni mzuri kila mtu ajue kupalilia sababu inasaidia kwa ukuzi, wa mboga, mbali mbali katika manyata zetu katika plot zetu. Kwa hivyo ni kazi mzuri na ningependa kila mtu.

Je, unakumbu gumbu gani ya kutisha? Nakumbuka hapo awali na kati nilikuwa mdogo, nilikuwa miaka minne, wakati wa utoto wangu, kuna siku nilikuwa na cheza na marafiki wangu katika mahali fulani, kijiji, mbali na mji. Na hapo tulikua tunacheza, tulikuwa tunaogelea, kwenye maji, na tunacheza kwenye mahali ambapo kuna mawe, tunatelesa kwenye mawe, eeh. Na, pia tulikuwa tunachunga mbuzi. Kwa hivyo tunachunga tunarudi hapo kwenye mahali ambapo kuna hiyo maji. Kwenye kisiwa, tunachota tunakunywa maji, wakati huo pia, manyatta yetu ilikuwa mbali. Ulikuwa kama kilomita nne mbali. Na mahali tuko tulikuwa ni msitu kwenye milima. Na kando ya hii kisiwa ambayo tulikuwa, kuna njia ya watu, kupita kuenda kwenye mtaa fulani, ambao ni kilomita kumi, umbali wa kilomita kumi. Kwa hivyo, tuliendelea kucheza hapo na marafiki wangu wa tatu, tukiteleza kwenye mawe na tulisahau mambo na mbuzi kabiza. Na wakati huo, watu walikua wanaogopa, kuna wizi, kuna watu ambao ni wezi, wamivugo, na pia walikua wanagopewa sana kwasaabu wanaesa famia watu na wanahua, ama pia wanaiba watoto. Na kushukua malizenu. Kwa hivyo, wakati hua tunacheza, mimi nilikuwa kijana, pia moja hapo mwenye nimeketi tunacheza, wengine marafiki wangu waliona mtu fulani, alitugonga mawe na hatukua tunaona. Kwa hivyo alirusha mawe akagonga kwenye kisiwa mahali tuko na alilenga kwenye mawe jiwe kubwa ambao ulitoa sa utikubwa sana ya kuticha. Na hapo, marafiki wangu walikimbia. Kwa kila upande wakatoka bila nguo. Pia, mimi nilikuwa ndani ya kisiwa. Wakati nilijaribu kutoka ni kachindwa kutoka ndani ya kisiwa ya hio kisima. Na baadaye huo mtu akakimbia. Pia, na saaio nilingangana hadi nikatoka. Wakati tu niliona mtu alikuwa amefalia, nguo nyeuzi na nilifikiria kwa akili yangu, kweli ni ule adui ambayo tunaokopa. Na mwenye atakuja kutumaliza ama mwenye atakuja kutuhiba ama kuhiba mivogo yetu. Kwa hivyo niligua nasikia kilio ya marafikiangu wakikimpia, wakipita bane zingine za milima. Kwa hivyo mimi sahabu mtu alikaribia sana. Na alikua amekimbia kwa kazi. Pia mimi nikatoka kwa kazi sana. Nikitere muka kupita kwenye mzitu. Ili nieze kuchikilia kwenye njia ambao ulikuwa chini kidogo kutoka mimi kwa hivi wakati lijaribu kumbia niligongwa na jiwe hapo kwenye sehemu yangu wa mgu kwenye paja la mgu nilipatana na jiwe ambalo ulikuwa limesi mama katika hili harakati ya kuinua mguu ya nyuma hili niese kuruka huwa mguu ulipata hiyo jiwe niligonga hapo kwenye kisigino na nikanguka vibaya sana katika niliangukia karibu mita mbili mbali. Na ni hapo za niliamukuka ni kasimia na huwa mtu alifika haka nikuta. Haa nilifikiria kuhili sala la nimehuliwa. Saa iyo tu nilisimia lakini badaye haka nichika. Hakumpe nilikuwa na mjua huyu halikuwa ni jirani wetu. Ampaya halituticha na ni yeye alikuwa alikuja kutufukuza ndo mbuzi but saa iyo nika aliona kweli nimeumia kwa ivyo hakuweza tena kunistua na aliona kweli akaniambia nikasimame nikajaribu kusimama mguu wangu ulikuwa umeponyoka. Umeponyoka kwenye kisigino. Na nilikuwa nasikia machungu sana. Kwa hivyo alingia kwenye miti fulani hapo. Hakata kijiti, aka nipea, haka niambia, ebu enda na iyo. Kwa hivyo nilishikilia na kijiti. Nikaanza kutempea, hakaita marafiki wangu. Akambia kujeni na awalikuja na wakajua ya kwa hivyo akambia leteni mbuzi yenu mwende mutafute na sabu huyu hamefunjika. Kwa hivyo liwana kuilisikeza kutembea, hakanishika na hakanibeba hadi kwenye manyata yetu. Nikutoka hapaza ndionjepewa miti sa kienyeji, hadi mwesimzima nikipewa miti, nikikula mbuzi na nilipata nilipona badaye.

Nisomo gani ulolipenda shuleni? Mimi somo ambalo nilikuwa naipenda sana shuleni ni somo la kingereza. Nakumbuka vizuri sana nikiwa darasa la nne. Nilikuwa naipenda kingeresa sana. Sababu mwalimu wakati uo alinifunza mzuri sana. Hakanipea vitabu nisome. Na pia nikaelewa kabisa kingeresa. Hadi naeza kufanya kazi ya ziada kwa uraisi sana napeleka mwalumu asahishe na nilikuwa napita msuri zana na nakumbuka pia nikiandika composition ambavu pia nilikuwa naibuka wakwanza, wapili, watatu, wakati huo sababu ni somo ambalo nilikuwa naipendelea sana na nakumbuka vizuri pia nikuwa darasa la tano nilieza kuibuka nambari moja kwa hilo somo. Na nilianza kupendelea tu kiingereza kabisa hadi pia nikafika darasa la sita. Nilikuwa tu bado naongoza katika hilo somo na pia darasa la saba na darasa la nane, nilikuwa napendelea hilo somo. Hadi nikamaliza darasa la nane. Nilieza pia kupata marks nzuri ambayo yalinifanya niweze kuingia shule ya upili. Na pia kuandika composition nilikuwa nimebobea sana. Nilibobea mzuri sana. Na nilikuwa mmoja wa wanafunzi ambao nilikuwa nashiriki kwa ile tamasha ya ushindi kushindana shule kwa shule. Na pia walimu wakisoma yale ambayo nilikuwa naandika kwa kingereza. Walikuwa wanacheka, wanashangaa na wanapenda kuangalia kazi yangu sana sababu ilikuwa ni kazi ambayo haina dosari yoyote. Kwa hivyo, kiingereza ni lugha yangu na naipendelea na pia wakati nilivuka nikaenda shule ya upili. Hapo sasa ndio kiingereza ilianza kupotea kidogo nikiwa kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu ilianza kupotea sababu ya kutopata mwalimu ambaye alikuwa amenishikilia mzuri, na ni hapo sasa nilianza kucheza. Sikuwa natilia maanani mzuri, somo langu. Hadi somo zingine zikaanza kuinuka ambayo ni somo la historia. Nilikuwa napendelea sana nikiwa shule cha upili. Ambayo iliibuka kuwa somo langu la kwanza, na kiingereza ikarudi kuwa somo langu la tatu la nne. Na nilishikilia historia na pia nilieza kupita mzuri. Nikapata marksi mzuri, na grade mzuri na nilisomea historia mzuri nikapendelea mambo ya ulimwengu, mambo ya wakubwa wa dunia, mambo ya vita za dunia, vita vya kwanza, vita vya pili na mambo mingi sana kwa historia. Kwa hivyo, baadaye nilieza kuwacha somo langu la kiingereza nikashikilia historia na chemistry na chemistry, kemia pia nikapata hiyo mzuri, nikashikilia lakini kufika kidato cha nne nikaanza kuwacha na sikuweza kufaulu kwa hilo somo, isipokuwa tu historia peke yake na zingine. Na kwa hivyo somo somo hilo nilipenda sana shuleni na pia kuna somo ingine ambayo ilikuwa naipendelea ni somo la sayansi ambayo nilieza kufanya mzuri katika shule ya primari, shule ya msingi nilieza kufanya mzuri kwa hiyo somo la sayansi, na nilieza kupita mzuri sana hadi baadaye wakati niliekea shule ya upili, pia bado nilikuwa naipendelea huo somo, na kwa hivyo somo yote ni mzuri huku kweli tunafanya somo mingi kama somo tisa na yote ambayo tunafanya unapewa marksi kulingana na vile ambayo unafanya mtihani ama kulingana na vile ambayo unatia bidii katika kila somo. Kwa hivyo ningependa walimu kama wanasomesha hawangekuwa wanatoka darasani, waendelee kusomesha wanafunzi na sababu walimu wakitoka ama kuwacha wanafunzi aende shule zingine huwa sana inafanya huo somo kutofanywa mzuri sana. Sa watoto wakipatikana na mwalimu mwingine huwa wanapotea katika hilo somo na wengi hupotea.

Ungependa kutembelea mji gani duniani. Mimi ile mji ambayo ningependa kutembelea duniani ni mji wa Vancouver ambayo uko mji wa Canada. Huko eneo la Canada. Huko ni marekani kaskasini. Kwa hivyo ni mji ambayo hata kitambo nikiwa mdogo nilikuwa na tamani kuenda. Na ni mji ambayo napenda sana. Na vile ambayo nilianza kupendelea mji huu ni vile kulikuanga na rafiki wa mama wangu alikuanga area hizo. Kwa hivyo alikuwa anaandikia mama barua, kitambo kidogo, nikiwa mdogo, nilikuwa miaka tano. Na alikuwa amemjua yeye kwa kanisa na huwa aliyekuwa anaambia yeye ako nchi za canada. Na kwa hivyo, mimi niliesa kukua, nilijua ya kuwa, kuna siku nitaenda mji huo wa canada. Kwa hivyo, ni mji ambayo ningependa kutembelea duniani, na najua kuna siku ambayo nitaeza kuenda huko. Kwa hivyo, wakati mama alikuwa, amelelea, akitusaa, alikuwa wanawasiliana na huyu sponsor, wetu akiwa huko. Kwa hivyo alikuwa anaambia vile anendelea. Kuna kumbuka hata kuna ziku alikuwa anatuma kamera ili tuweze kupikwa pisha na kumtumia yeye. Kwa hivyo alikuwa anaeka kwa posta na inafika tu hadi east africa hapa kenya na kutoka hapo tunapikwa picha alafu tunamtumia yeye pia tunaandika barua na yeye pia anaandika barua na kuandika kuhusu nchi yao sasa wakati alikuwa anaandika kuhusu nchi yao, mimi nilikuwa naangalia hizo mabarafu, nilikuwa naangalia hizo miti vile zinakaa, nilikuwa naangalia huo mji vile unakaa, huko maridadi, nilikuwa naona kama hauna uchafu wowote, nyumba kubwa kubwa, mirefu mirefu, kwa hivyo mandhari msuri sana. Nilifurahia sana na hadi pia nilikuwa nikiona nyota, nikiona mdogo nikiona nyota ukitembea kwa kazi huku angani. Nilikuwa na make a wish, nasema kuna siku nitatembelea mji wa Canada. Kwa hivyo ni mji ambayo nilidhamani kuitembelea siku ingine adi nilkuwa nasema kuna siku nitaitembelea Kwa hivyo huu ni mji ambayo nimeipenda. Hadi wakati nilikuwa nasoma kwa chule, nikifanya historia, ni mji ambayo imeni ingia kwa kichwa sana, hadi nakumbuka pia nikisoma fitabu, nasoma sana kuhuzu nji, hadi nilikuwa najua kila kitu, najua mfumo wao wa serikali, nilikuwa najua mfumo wao ama area, kiwango sha area ya hiyo nchi, kwa hivyo vitu mingi niliesa kujua. Na ndio sababu ya huyo sponsor wetu ambayo alikuwa mji huo wa wa canada. Na kilichonifanya niusunike kidogo badaye ni vile alipotea. Na mara ya mwisho aliwasiliana. Ilikuwa ni kama miaka ishirini iliyopita. Na kutoka hapo tena hatujai sikia kuhusu yeye. Na kuna mtu alituambia kwamba kuna aina wa upepo ambao ulianza kupata huo mji wao. Sijui walikuwa wanaita upepo gani ama aina ya dhoruba. Kwa hivyo iliweza kupita mji wao na kutoka hapo ndio hatukuwesa kusikia kutoka kwake. Na tulifikiria ya kwamba kama alishaenda ama aliaga. Na hiyo mji ndio mi napenda sana duniani. Na bado natamani siku moja nifike. Nieze kuona na kuona vile ilikuwa inakaa kwa picha na saizi najua imeendelea msuri. Na pia kuulisana kuhusu huyo sponza wetu ambayo alipotea kutoka wakati huo kwa hivyo napendelea sana. Najua ipo siku ambayo itafika nitafika huko ili niese kuona. Kwa hivyo pia nilikuwa napendezwa na reli ya huko Barabara Magari ziyalikuwa yanametameta nikiangalia. Na pia kuangalia milima ambayo yamejawa na barafu. Ni kweli yalikuwa yanapendeza macho sana. Na tamani tu siku ingine ya kwamba kuna siku ambaye nitaeza kuifika na kuiwona yenyewe kwa masho na pia kuwasiliana na familia ya sponza wetu ambayo tuliai sikia tangu miaka ishirini ambayo iliopita akitokea huo.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho mafuta? Kwa hivyo mimi hupenda chakula ambayo iko na mafuta sana. Na nimezoea hivyo tangu nikiwa mdogo. Nimezoa kula chakula ambayo kina mafuta mingi. Na nikipata chakula ambayo haina mafuta. Ni kama hakuna chakula nakula. Ni kama sioni kitu ambayo hua naikula. Kwa hivyo chakula ambayo imi napenda ni ile iko na mafuta. Na kumbuka pia mafuta ya ng'ombe ya mbuzi ama ya ngamia, ndiyo mimi nilikuwa natumia nikiwa mdogo sana. Kwa hivyo nikazoea mafuta, na mafuta haya pia huwa nzuri. Haina vitu vibaya, ama haina kolesterol. Kwa hivyo ni mafuta moja nzuri sana. Kwa hivyo wakati niliweza kua mkubwa. Niliendelea tu kuipendelea mafuta hadi tukapata mafuta ambayo umetoka kwenye maduka, na nikazoea kuweka mingi kwa hivyo nileweza kuila isipokuwa watu wengi wanakula na wananza kuhisi maumivu kwenye tumbo. Lakini mimi sikuweza kuhisi. Bali tu nilikuwa nakaa mzuri. Lakini nileweza badae kugundua ya kuwa kumbe mafuta mingi. Nilianza kusikia maumivu nikiwa nimeshafika kuwa kijana mkubwa wa miaka kumi na nane. Nilianza kusikia tumbo likiniuma. Hadi kutoka hapo, nikaanza sasa kupunguza ulaji wa mafuta mingi, na nikaanza kupimia. Kwa hivyo, nilipata kujua ya kwamba mafuta siyo msuri. Wakati huo nilienda hospitali, nikapewa madawa na nikadungwa na badaye pia nikameza madawa na nikapona kapisa. Japokuwa sikuacha kukula mafuta mingi. Niliendelea tu kwa muda. Lakini nilipata tu kupata elimu kwa shule ya kwamba mafuta mingi sio mazuri kwa mwili na baadae pia nika weza tu kusikia kwa marafiki kusikia kwa wakubwa wangu ya kwamba si mzuri. Na nikapunguza kidogo. Na yale mafuta pia tulikuwa tunaambiwa ya kwamba mafuta mingi ambayo kama hujapika ama hujapasha moto huwa ni hatari sana kwenye mwili na huwa ndiyo mafuta ambayo yanakuletea madhara na yale ambayo ilinifunza mafuta pia sana ni grupu yangu ya warani ambayo tunakwatana ama marafiki ambayo tunaheza kuenda kula mistuni hawa wakinunua mafuta ama wakipewa nyumbani wanamwagia kwenye sofuria yao mzima mzima. Kama ilikuwa ni gramu ya tano, wanamwangia yote. Kama pia ni gramu ya kwota, wanamwangia yote kwenye chakula. Kama utapata ule chakula, badala uwe ni inakaa mafuta, inakaa kabisa ni kama mafuta ni manji sababu mafuta inakuwa mingi. Kwa hivyo, niliweza tu kupendelea, hadi mtu kukula, unanza kuona unono kwenye mdomo, hadi ukienda kwenye haja kubwa, utapata ya kubwa, unanza kuendesha sana. Kwa hivyo, ni sikukua nimeanza kupunguza ulaji wa mafuta mingi, lakini hapo awali, nilifunzwa kukula mafuta na rika yangu ya warani, ambayo tunafuatana na hawa, ambao pia walizoea, wakiwa wadogo. Na shule ndiyo ilinifunza nikajua ya kwamba sio mazuri kwa mwili. Na wakati tu niligonjeka, niliacha kukula uwa mafuta. Na huwa nakula mafuta ambayo imepikwa mzuri na ni kidogo katika chakula. Na kwa hivyo watu hata warani hata marafiki zangu pia walijua badaye. Na wengine tu bado wanakula na wanaenda kukunywa mamiti shamba, dawa za kienyeji. Na wanatibu ugonjwa ambayo inawakaba ama ya kuendesha sana. Wanaweza kutibiwa ama wanaenda hospitali. Na wanapata tena unarudia kula iyo mafuta. Lakini kuna siku nilitahirichwa na nilipewa mafuta ya kondoo ambayo imipikwa. Sasa unaambiwa unakunywa karibu lita moja ya mafuta. Ikiwa na uwa maunono ndani. Kwa hivyo niliweza kunywa hivyo. Lakini uzuri mafuta ya mnyama ama ya kondoo, haina madhara katika mwili wetu. Kwa hivyo mafuta si mingi si nzuri sana. Kwenye mwili wa bina amu.

Unapendelea viatu gani? Mimi hupendelea sana aina viatu ambayo ni viatu ya kujikinga ama inaitwa safety boot sababu ni viatu vizuri sana. Ukivalia, huwa inakulinda kutoka, ukipita mahali ambapo kuna mawe kubwa kubwa. Ukikanyaga, hauta sikia ama hayata kuumiza mguu. Kwa hivyo ni hizo viatu za safety boot ndio vizuri sana. Kwangu mimi naipendelea. Na nakumbuka pia kupita mahali ambapo kuna miiba hautaweza kudungwa. Sababu hizo viatu zina kukinga katika chini ya mguu. Zina chunga sana mguu wako. Kwa hivyo ni viatu mzuri. Na ni viatu ambayo ukivalia unasikia mguu wako ukiwa sefu. Kwa hivyo kuna siku nilivalia viatu ambayo ziko wazi mara mingi sababu ya joto lakini ukitembea unasikia tuu unadungwa na miiba unasikia hata ukipita mahali ambapo kuna mimea kuna mimea ambayo zinamea pande pande ukipita zita kukwaruza kwenye miguu. Na pia miiba zina kudunga kutoka chini. Na baadae ukikanyanga kwenye mawe au mahali ambapo kuna jiwe. Utasikia mbao zina kudunga miguu. Kwa hivyo zile viatu huwa mimi hupendelea ni viatu ambayo ni safety, ambayo huwa zinafunika mguu na katika upande wake wa chini kuna wameweka chuma fulani ambayo uzuia. Na kumbuka kabisa kuna siku nilikuwa kasini na niliokolewa kabisa najuzo viyatu za safety. Sababu wakati nilikuwa nimeketi kwa punga hewa. Na padae nilitaka kwa muka kwelekea kwenye msaalani. Na nilipita maali ambapo sikuwa niniwona kuna chuma. Na niliruka katika upande mwingine na nilijaribu kanygaga chini kumbe niku kuna chuma ambao ulikuwa umeinuka kutoka chini na unaangalia juu ambayo uku mbele wake ni chap. Kwa hivyo wakati milikanyanga nilisikia kabiza imendunga katikati ya mguu. Lakini kwa baati mzuri au kunipita sababu ya sigenge. Kwa hivyo ilifanya mguu wangu uende dani kidoro. Lakini padaye nikasimama mguu katoka uo kiatu katoka katika kwenye mguu wangu. Nikasimama uko bila kiatu. Kuangalia salala kumbe mchumari mzima ulingia katikati wa huo safety boot. Kwa hivyo niliomba mungu, nikaona vile ya miniokoa. Sababu kama angekua na piyatu zingine ambazo asingikuwa na uo chuma ambao minikinga kutoka chini. Hapo hiyo chuma ngini dunga na utoke katikati wa mguu. Na saizi ningekua kiwete. Kwa hivyo nikachukua kiatu yangu nikafuruta kutoka chini ilikuwa imekwamilia kwenye huo chuma nika furuta na nikaangalia kwa ndani. Nikaona ulidara ule chuma. Mbao unakuaga chini ya uo muguu wa safety. Na kutoka habo za nikaangalia umetengeneza kachimo. Katekati mwa muguu na nilichukua. Nika shukuru mungu. Nikapiga magoti. Na nika falia kiatu yangu. Na nika songa msuri sana. Bila kumiswa na huo mshumari. Kwa hivyo na shukuru mungu sana. Siku huo nilipendelea sana hizi viatu sa safety. Sababu ndiyo fiyatu mbayo na kinga. Kutoka chini inakinga kutoka kila mnyama. Pia ukanyanga ama utembe usiku maali ambapo kuna nge. Ama kuna nyoka. Utapata ya kwamba hizi viatu zita kuzuhia sana. Kutoka hizi vidudu za uziku ambazo zinaeza uma ama kutoka hizi maspider hizo viyatu sita ku protect sana na ndio napendelea siku nyinginbe kuchukuwa hizo viatu sa safety sababu ndio fiatu ambayo zita tuzuhia sana kutoka mambo, kutoka vitu ambayo ambayo zina ambayo kutoka chini. Pia nakumbuka ni kiendesha pikipiki natumia hisi viatu ya safety sababu ndio viatu ambayo unaesa tumia kupiga kiki ama kugurumicha apikipiki. Na unaheza kuchikilia ata ukikungwa na mawe, ukiendesha kwa kasi pikipiki. Utapata ya kwamba unaendelea ama ugonge mawe. Utapata tu unaendelea msuri na bila kuumia kwa hivyo hizi viatu ni mzuri na ningependa watu wengi waese kununua.

Unapenda mikutano ya aina gani? Mimi hupenda mikutano ya jamii wetu ambayo wakipatana na kuongea na kusuluhisha maneno mbali mbali nakumbuka hapo awali kuna siku wanaitisha mkutano ya familia ya community na wote tunafika. Tunakusanyika chini ya mti mkubwa. Na community ama wazee kutoka sehemu mbali mbali hufika wananza kuwasili na woti wakiasili ukijaa hadi pomoni ndipo sasa mkutano unaanza. Na napenda vile wanaanza kuzungumza sababu wanaanza na maombi, wakiangalia milima na hapo ndo wanabariki, wanabariki keifuli na wote wanapeleka nyoyo zao kwa Mungu. Na baada ya kubariki, sasa wanaketi chini na wanaanza kuongea. Ile mahali inanibamba sana ni vile wanaanza kwa ule utaratibu na airaki kutoka wa mzee hadi kijana mdogo. Na huwa na mila ya kwamba uwe simama kama hujashikilia kijiti kwenye mkono ama rungu kwa hivyo laima ushikilie kijiti. Na ile mahali inanibamba sana ni mahali ambayo wanatumia misemo katika lugha yetu. Kwamba hakuna mwenye anaongea bila kuanza na misemo mbali mbali. Kwa hivyo hiyo misemo inanifurahisha sana vile wanaanzia. Na kuna vile hata nilikuwa nimesikia kwamba kuna mingi ambayo naijua kwamba Aisi ya chana na mchanga. Kwa hivyo ina maanisha ya kwamba hata uamke uende bado utaketi chini. Na wakizungumza wanatumia misemo mingi sana hadi mimi na furahi. Nasikia kabisa kupendele hizo misemo. Na tunapata baada ya siku kuisha mkutano unaisha. Lakini wamepata suluhisho. Na pia wanabariki kivuli pamoja na wanarudi nyumbani. Kwa hivyo hiyo mkutano ambayo mi hupenda. Na kuna pia mkutano zingine za bado tu za wazee wakipatana kubariki mwanyata ama kubariki mtu ambayo pengine kuna kitu mbaya alikuwa amefanya na sasa anataka kutafuta wazee ndo wambariki kwa hivyo ndiyo mkutano pia napendaga sababu wanachinja mbuzi, chakula inapikwa, na chai inapikwa, kinywaji tofauti tofauti. Na wakati wamekula, wameshiba, sasa vinywaji, wanapewa vinywaji na wenye boma. Na badae sasa wanabariki. Wanaita wale majombasa wake wajomba, wale ambao wakaribu kwa ukoo. Wote wanaingia ndani ya nyumba. Sasa kutoka hapo ndio kubariki inaanza. Wanaanza na ule mzee mkubwa wa family. Alafu hadi ule wa mwisho. Wataanza kubariki. Kila moja anatoa baraka zake tatu tatu. Mwngine wa kwanza anasema baraka tatu. Mwingine wapili anafuatia na baraka tatu. Ule wa mwisho anabaliki na mbili. Na badae utapata ya kwamba after hiyo baraka waza wanatoka. Na wasee wote pia. Wanakaa chini, wanaketi chini. Na wanaanza kuongea. Kuhusu mambo amabayo yanawaathiri hawa kama kuhusu mali yao. Vile wa malishoni kama kuna mvua ama hakuna kwa hivyo wanapanga mambo mingi sasa kutoka hivyo kivuli wakibariki na hivyo mambo ambayo wameona kwa mistuni na vitu mingi sana wanafanya na baadae wataanza kwenda moja moja na wakati sherehe imeisha wanaanza kwenda moja moja hadi makwao hadi nyumbani kwa hivyo mi napenda muktano ya wazee huko kwetu sababu zinaelimisha sana kuhusu mambo ya utamaduni vile ya kusuluhisha.